Hiyo, huwa na jaribu kugawanya taka zangu. Najaribu hatua ya kuweka taka zinazoweza kutumika tena kado na zire abazo hazina matumizi. Kwa mfano, plastiki na karatasi upangwa kado, ili ziweze kuchakatwa. Nataka zi nyingine kama chakura kisicho tumika kama borea au kutupwa kwa usahihi. Jia hii husaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuchangia kuifadhi dunia safi na yenya afya.

Ndio, mara nyingine nimewahi kufanya yoga. Yoga hunisaidia kupumzika, kudumisha afya ya mwili na akili, na pia kunipanua mtazamo wa ndani. Kufanya yoga mara kwa mara kunanifanya nijisikie mtulivu. Kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini katika shughuli ya kila siku. Asanti.

Mara nyingi, mimi nasikiliza mziki wa kisasa wa pop na rnb. Muziki huu huniruhusu kupumzika, kufurahia burudani na mara nyingine kusaidia kuongeza motisha wakati wa kufanya kazi au mazoezi. Pia napenda muziki unaohusisha hadithi au hisia. Kwa sababu hunifanya nijiskie kushirikiana na maneno na melodi zake.

Ndiyo, mi huwa natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu. Mfumo huu hunipa usalama zaidi kwa kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha. Hakuna mtu asiye, asiyeidhinishwa anayeweza kufikia simu yangu. Pia ni rahisi kutumia kwa sababu sihijitaji kukumbuka nyuira, changamano, na hufanya kufungua simu kuwa haraka na rahisi kwa wakati wowote.

Mi hufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu kwa wiki. Mazoezi haya hujumuisha kutembea, kufanya mazoezi mepesi au michezo ndogo ili kudumisha afya ya mwili na kuimarisha misuli. Zaidi ya hayo, mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu na kufanya nishirikiane vizuri katika shughuli za kila siku. Mara nyingine ninapokuwa kuna muda zaidi, huwa naongeza idadi ya mazoezi ili kuboresha afya na stamina.

Napendelea kunyoa. Kunyoa kunanifanya njisikie safi nadhifu na mtulivu. Pia kunafanya uso wangu kuonekana safi na kuniruhusu kuwa huru bila usumbufu wa nywele usiohitajika. Hata hivyo, wakati mwingine ndevu kidogo inaweza kuwa nzuri. Lakini kwa kawaida napendelea uso safi na ulio na mpangilio mzuri.

Kwa kawaida, huwa naangalia na kungoja barua pepe mara katha kwa siku. Hasa asubuhi na wakati wa kazi. Hii unisaidia kupata taarifa muhimu kwa wakati kujibu ujumbe unaohitajika haraka na kuedelea na majukumu yangu bila kuchelewa. Mara nyingine, huwa naangalia tena jioni ili kuhakikisha ka kuna ujumbe muhimu nilio kukosa.

Kupendeza ni samawati. Samawati hunifanya nijisikie mtulivu na kutoa hisia za amani na utulivu. Pia ni rangi inayoendana na mambo mengi. Hivyo ni rahisi kuchanganya na mavazi au mapambo mengine. Zaidi ya hayo, samawati hunipa hisia nzuri na kunifanya nijisikie vizuri kihisia na kisaikolojia.

Napenda kuhusu ushirika rangu ni mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano katika kati ya wafanyikazi. Shirika linadhamini nidhamu, uwajipikaji na mawasiliano mazuri. Jambo linalofanya njisikie kwa kuheshimiwa na kuthaminiwa. Pia napenda jinsi linavyo toa fulsa za kujifuza na kujiboresha. Pamoja na kuhimiza kufanya kazi kwa pamoja ili kufikia marengo ya pamoja.

Napenda kufanya mambo rahisi na kufurahisha na familia yangu. Tunapenda kukaa pamoja tukizungumza. Kula chakula pamoja na kushirikiana na yaliyotokea siku nzima. Pia hua napenda kushirikia nao katika matembezi. Kutazama vipindi au kusheherekea hafla za kifamilia. Muda huu hunijengea hisi kihisia. Huimarisha upendo na mshikamano na hunifanya nijizikie salama na mwenye furaha.

Ushauri ningeza kumpa mtu anaye anza kazi ni kuanza kwa nidhamu na subira. Muhimu kufahamu majukumu yake vizuri. Kuuliza maswali pale anaposhindwa kuelewa na kushirikiana vizuri na wenzake. Pia ni vyema kuweka vipa umbele, kupanga muda kwa busara na kufanya kazi kwa bidii bila kuchelewa. Zaidi ya hayo, kufakuwa mnamtazamo chanya, kujifunza kila siku na kusherehekea mafanikio madogo. Kwa yote yanachangia wajiwa kibinafsi na mafanikio kazini.

Ndiyo, napedna kupika. Kunifanya, nijisikie huru na kunipa furaha. Hasa, ninapojaribu mapishi mapya. Pia, pia, hunisaidia kula chakula cha afya na kujitegemea. Saidi ya hayo, nenda kupikia fam kupika kwa familia au marafiki kwa sababu hureta furaha na kuimarisha mahusiano.

Mimi hutumia zana baribari za digitikat kama simu, komputa na programu za mawasiona kama WhatsApp, Gmail na Telegram. Zana hizi huniruzu kwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi, kupata tarifa na kufanya makazi za masomo au ofisini kwa urahisi. Zahidi ya hapo, mimi hua natoa furza ya kujifunza, kufuatiria habari au na kushiriki nyaraka au picha muhimu kwa haraka na kwa usahihi.

Mafanikia binafsi ni nayo dhamini kazini pale ninapokamilisha majukumu muhimu kwa ufanisi na kwa wakati unaofa. Hii ina jumuisha kufanikisha miradi kutoa maamuzi sahii kushirikiana vizuri na wenzako. Pia napenda pale ninapo pata kutaburiwa au pongezi kwa juhudi zangu. Kwani hunipa motisha kufanya zaidi na kujitahidi kuboresha mkazi zangu.

Wakati wa msongo wa kazi, kwaza huanacharibu kupumzika kidogo na kupumua kwa kina ili kutuliza akiri. Kisha napanga vipa ubere vya kazi. Kumalizia majikumu muhimu kwanza na kugawanya kazi kubuwa kuwa hatua dogo zinazoweza kuthibitiwa. Mara nyingine, huanazugumza na wenzangu au musimamizi kupata msaada au ushauri pare inapo hitajika.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Kuamka mapema hunipa utulivu wa kupanga siku yangu. Kufanya kazi au shughuli muhimu kabla ya shughuli nyingi kuanza. Pia, kuamka mapema hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na mwenye nguvu siku mzima. Hasa ninapolala mapema usiku. Asanti.